Nikiwa mtoto nilikuwa napenda kujenga vitu kutumia udongo, nilikuwa naunda vitu kama vile mfinyanzi anavyo unda, nilikuwa naunda vitu kama vile magari, naunda binadam, naunda nyumba, nilikuwa naunda hata kijiji kizima kutumia udongo, na nilikuwa napenda sana kufanya hivyo.

Mimi huoga kila siku kama marambili. Mimi huoga asubuhi na jioni. Nikiamka asubuhi, jambo la kwanza ninalofanya ni kuosha meno kisha naoga. Nikisha naoga naenda kazini alafu jioni ni kirudi. Mimi huwa mchovu sana. Kwa hivyo mimi huoga tena mara ya pili.

Mimi napenda sana kusoma, maanake kusoma, kunasaidia kuimarisha akili yako na kusaidia kujua mambo mengi na kuna kusaidia kuwa mtu mwenye akili tele. Mimi napenda sana kusoma na mimi hufurahia sana nikisoma kila wakati.